Kwa kawaida, mimi napenda kuenda sinema kama mara mbili kwa wiki. Napenda kuenda sinema kwa sababu kadhaa. Sababu ya kwanza ni kuwa sinema zinaburudisha na sinema zinaelimisha. Kwa mfano, zinafunza mtu, vyenye anaeza tunza mapenzi yake na bibi yake.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kuendeleza vipaji. Kwa mfano mimi nimekua nikithamini timu ya mtaa wangu ya mpira. Kwa mfano nawanunulia mpira, sare za mpira nawapeleka na gari langu pahali watachezea. Kwa hivyo mimi nimekua nikishiriki katika jamii kwa kuinua vipaji vya wanarika.

Malipo, ndiyo kitu kanitia motisha kazini. Kwa mfano, wakati mshahara yangu iliongezwa mimi, nilikuwa, nilifurahia sana na nikachapa kazi sana. Kwa hivyo, marupurupu mazuri ndiyo inanitia motisha kazini ya kufanya kazi vizuri na kutimisha lengo.

Kujitunza ni jambo muhimu sana katika maisha ya binadamu. Kwa hivyo ili nijitunze, mimi hufanya mambo kadha. Jambo la kwanza, mimi siendi pahali kuna hatari. Kwa mfano, pahali kuna maandamano, mimi siendangi. Cha pili, ili nijitunze na kama ajali, mimi navaa mshipi, wa gari. Ama naendesha boda boda mimi navaa kofia na vaa jaketi ili nisiumie nikipata ajali kwa hivyo kujitunza ni kitu cha maana sana.

Ndiyo, mimi napenda kucheza ngoma. Kucheza ngoma kunanifuraisha kwa mfano ngoma ikichezwa mawazo yangu upungua. Na la pili, ngoma linaburudisha. Ngoma inapochezwa watu wanadansi, wengine wanasherekea, wengine wanapiga mayowe. Kwa hivyo, mimi napenda kucheza ngoma ili kuburudisha watu wengine.

Kwa kawaida, mimi sio shabiki wa kupiga picha. Ni nadra sana mimi kupiga picha. Ni kwa sababu mimi ni mweusi sana. Kwa hivyo mimi nikipigwa picha, haitokei vizuri. Kwa hivyo mimi ni ngumu sana kupiga picha. Napiga picha tu wakati kuna sherehe kubwa, kama vile harusi, kuna matanga, ama kuna sherehe ya mahafala.

Kama mtu ambaye amesomea uasibu, lazima nipende hesabu. Hesabu ni somo ambalo tunalitumia kila siku. Kwa mfano, katika maisha ya mtu, lazima mtu apige hesabu. Nikifanya hivi na nifanye hivi ni jia ngani ambao itanisaidia. Kwa hivyo mimi napenda hesabu na ninalitumia kila siku katika maisha yangu.

Mi na jua niko na udhaifu wa kutofanya kazi polopole. Iyo ni jambo ambalo linawauma wenzangu. Kwa mfano tukipatiwa kazi mimi na maliza mbele yao wanaanza kusema mkubwa ataona kama wao ni wavivu. Lakini venye mimi nafanya kazi yangu haraka haraka na kwa mipango ipasavyo.

Kwa kawida mimi natumia kompyuta kufanya kazi ya mtandaoni. Kwa hivyo mimi tumia kompyuta kufanya kazi kama ya kufunza. Natumia kompyuta kufanya utabibu na chenye ambacho kinafanyika. Kwa hivyo mimi utumia kompyuta sana sana kwa kufanya kazi zangu za kila siku.

Nafanya vitu kadhaa ili kufanya afya yangu ikuwe nzuri cha kwanza ni mazoezi madaktari wengi usema mazoezi ni kitu cha maana kwa hivyo mimi kila wiki ujaribu kufanya mazoezi kama mara tatu kwa wiki cha pili ni lishe kula lishe ambayo ni bora napenda lishe ambao kwa na boga na matunda na lishe kwa na sipendi kula lishe ambayo iko na mafuta mingi kama vile chips. Kuku ambazo zimetumbukizwa kwa mafuta na zinginezo.

Mimi napenda kufanya kazi na watu wengine. Wahenga walisema, ukitaka kuenda mbali, enda na watu wengine. Na wakitaka kuenda pole pole, enda peke yako. Kwa mimi napenda kufanya kazi na watu wengine, ili niende mbali.

Ndiyo, nimesha ienda kwenye tamasha la mziki. Kwa mfano nimesha ienda kwenye tamasha la mziki. Ambalo, mwana mziki kutoka Kongo. BiliAbel alikuwa anatumbuiza. Pia nimeenda kwa tamasha za mziki, za wanamziki wa hapa Kenya. Kama vile, ken wa maria, marimaa, wana mziki wengineo.

Ningependa kufika katika ngazi la juu katika kazi yangu hiyo ni ndoto nimekuwa nalo kwa muda mrefu, kwa mfano ningetaka kuwa mkubwa wa kiasi. Kitengo cha fedha katika kampuni langu. Na nina hakika siku moja nitafika katika kitengo hicho.

Ile hali ya hewa nayopenda zaidi ni hali ya hewa ambao iko na mvua. Mimi napenda wakati kuna mvua kwa sababu napatanga hewa ni safi, miti inamea na akuna jua ambalo linachoma watu. Kwa mimi napenda hali ya hewa ambao iko na mvua.

Mimi napenda mbwa kuliko paka ni kwa sababu mimi nachukia paka kwa sababu ya tabia zake mbaya. Kwa mfano utapata paka anaweka choo kwa nyumba. Hiyo kitu hunikasirisha sana. Lakini unapata mbwa anaweka choo nje. Cha pili mbwa ni mnyama ambaye anasaidia kuleta usalama nyumbani.

Yale mafanikio ni mepata kazini ni kupandishwa cheo. Kwa mfano, ni metoka kutoka afisa mdogo ni kakua afisa mkubwa ambaye anasimami a fedha. Kwa hivo, ni mefurahia sana. Mafanikio ni mepata kazini ni kufanya kazi kwa jia ipasavyo na kufanya kampuni yetu ipate faida zaidi. Kwa mfano, nimekuwa nikipigana na ufisadi ambao ulikuwa unaendelea kabla niingie katika shirika langu.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mitandaoni kwa mfano nimeweka picha yangu kwa mitandao kama vile, Whatsapp, Facebook, Instagram, na zinginezo. Naona kuweka picha mitandao ni si jambo baya sababu marafiki wako wanakuona, wanaona venye umeendelea, na pia unaona picha zao na mnapiga story na wao.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi nyeupe. Napenda rangi nyeupe sababu inahusishwa na usafi. Kwa mfano, yule amevalia nguo nyeupe anaonekana yeye ni msafi. Na sababu la pili ni kuwa, mimi ni mweusi. Kwa hivyo mimi hunilazimu nivae nguo nyeupe ili nionekane vizuri.

Kwa kiafrika, lazima ufahamu majirani zako. Sababu napata majirani zako, mnaenda na hawa chama pamoja, mnaenda na hawa kanisa pamoja, mnalisha na hawa pamoja, mnapeleka shule moja watoto. Kwa hivyo, kiasili za kia afrika, lazima ufahamu majirani zako, sababu ndiyo ndugu wako wakaribu.

Kabla niende kwa mkutano, nafanya mambo kadhaa ambao ni ya kujiandaa cha kwanza ninajitayarisha navaa vizuri cha pili naandika na cha mbote nituangekuwa mkutano na nafanya mazoezi. Cha tatu, natoka mapema ili nifike kabla mkutano uanze. Kwani ni aibu kwa mtu kufika baada ya mkutano kuanza.

Ndiyo, mimi napenda kusikiliza redio. Kusikiliza redio, utapata mawaidha mengi, utaburudishwa na mziki, na utapata habari zinapo chipuka. Kingine redio ni kitu rahisi kwa mfano. Redio sahizi ziko kwa gari, ziko kwa simu. Kwa hivyo mtu anaweza sikiza redio kila pahali, ukiwa ofisini, ukiwa safarini. Kwa hivyo mimi ni shabiki mkubwa wa redio.

Chakula ninachokipenda zaidi ni chakula cha pilau ambacho hupikwa kwa kuchanganya mchele na nyama. Pilau ni chakula ambacho ni maarufu Kenya kwa mfano ukienda kwa kila hoteli utapata kinauzwa. Nimekula pilau mara ya mwisho hii wikiendi wakati bibi yangu alikuwa amenipikia hicho chakula.

Ndiyo, naweka picha zangu mitandaoni. Kwa mfano, nimeweka picha zangu katika mtandao wa Facebook, mtandao wa WhatsApp, na mtandao wa Instagram. Maana kuweka picha, mtandaoni ni jambo zuri kwa sababu linaleta kumbukumbu za kitambo. Kwa mfano, sasa hivi nikiingia katika ukurasa wangu wa Facebook ninaweza ona picha zangu, nilipojiunga na Facebook mwaka elfu mbili na kumi mwa.

Ndiyo, mimi nahimiza ushirikiano katika timu. Ni kwa sababu watu ambao wameshirikiana wanafanya kazi rahisi na wanaenda mbali sana. Pahali ambapo hakuna ushirikiano, unapata watu hawafanyi kazi ambayo ni ya kufurahisha. Kwa hivyo watu wakishirikiana, wanafanya kazi nzuri, wanaenda mbele, na unapata shirika, linaongeza faida yake.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi nyeupe. Napenda rangi nyeupe kwa sababu kadha. Rangi nyeupe ni rangi ambao inahusishwa na usafi. Kwa mfano mtuli ambayo huvalia nguo nyeupe huonekana yeye ni msafi. Cha pili, katika jiji langu kitudi kuna joto sana. Kwa hivyo nguo nyeupe inaezafanya mtu asipigwe na joto sana.

Nashambulia tatizo kazini kwa kwanza kuangalia tatizo lenyewe laletwa na nini. Kwa mfano naangalia tatizo hili laletwa na mashine ama ni watu. Kutoka hapo napanga venye nitatatua hilo tatizo. Kwa mfano kama tatizo ni la mashini na tafuta venye tutatengeneza hiyo mashine. Na kama tatizo ni la watu kwa mfano watu kufika kazini kama wamechelewa naongea nao wakue wanafika kazini mapema.

Napenda hali ya hewa, ambayo, ni safi, na iko na mvua hata kama ni rasha rasha kidogo. Ni kwa sababu kama kuna mvua huwanga kuna hewa safi sana unapata miti inachechemea na unapata kama nyasi inamea na hakuna kupigwa na jua mingi wakati wa mvua.

Mnyama wangu ambaye nimefunga ni sungura wa mwituni. Nimefunga sungura wa mwituni kwa sababu kadha. Sungura wa mwituni ni mnyama ambaya anaishi maishi marefu sana. Ukingalisha na hawa wanyama wengine wa kufunga wa nyumbani. Sungura wa msituni ile kitu mbacho kinashangaza chake ama cha kuchekesha. Nikuwa napenda kukula sana. Aneza kukula mchana usiku bila kupumzika. Napenda kufunga wanyama wapori sababu hawana gharama kama wanyama nyumbani. Kwa mfano hatakangi madawa mingi.

Ti wa mapu mziko ya mchana mimi kama niko nyumbani napenda kulala kidogo kwa kochi langu. Nikilala hapo na kuwana mawazo na fikiria vyenye ntafanya maisha yangu. Na nikitoka hapo mimi hukuwana nguvu zaidi za kufanya kazi ambazo zime baki.

Ule ushauri ningependa kumpa mtu ambaye anaanza kazi ni ajue venye atapangia pesa yake. Unapata watu wengi wakianza kazi baada ya kulipwa hawajui kupangia pesa yao, wanaingia kwa sheree, za pombe, wanawake na kuenda densi. Uyo mtu akiajiriwa hivyo anapasa kupanga pesa yake, ili maishi yake yaanze kuwa mazuri kuanzia mwanzo.

Afadhali joto kuliko baridi. Naona baridi ikona madhara tofauti. Kwa sababu baridi inawezafanya watu wakuwe wagonjwa. Na pia inafanya watu wavae nguo nzito nzito. Lakini joto hata kama kuna joto. Watu wanaweza miliki joto. Kwa kutumia vifaa za vifaa ambazo zinaweza kulete joto chini. Ama wavae nguo nyepesi. Kwa hivo mimi na pendelea joto kuliko baridi.

Yale mafanikiyo, nimepata sana kazini niya kupandishwa cheo na kuongezwa mshaara. Nimefraia sana wakati nilipandishwa cheo na nikasimamia kiwango cha fedha katika kambuni letu na pia mshaara yangu ikaongezwa. Hivo ilifanya maisha yangu ya badilike, nikanunua gari mpya na pia nikaanza kutumi wazazi wangu pesa mingi.

Yule mchezaji ambaye nampenda zaidi ni Cristiano Ronaldo ambaye anacheza mchezo wa mpira wa mguu. Cristiano Ronaldo ni mchezaji ambaye ako na kipawa tofauti kwa sababu wanazafunga mabao kupitia kichwa, miguu yake, miwili na pia ako na mbio sana. Ronaldo amesaidia timu mingi sana kushinda vikombe kama vile Manchester United, Real Madrid na vilabu zinginezo.

Kwa kawaida, mimi napendelea mwanga wa kati. Ni kwa sababu mwanga mkali wanichoma macho yangu na unafanya wakati mwingineo niumwe na kichwa. Kwa hivo, mimi napenda mwanga ambao ni wa kati ambao unafanya mtu afanya kazi bila wasiwasi ama bugdha.

Kile chakula cha jadi nachokipenda ni kidheri. Kwanza kidheri ya maindi bichi na maragwe bichi. Yoi kidheri naipenda sana kwa sababu niuhisi kuwa tamu, inayoongeza vitamini mwilini, linaishibisha na haina madhara kama vile kuwa na mafuta mingi ama sukari mingi.

Iili kuongetha uzarishaji kwangu kwa mfano uzarishaji wa mimea shambani waani kama maindi. Mimi natumia mbolea ambawo naweka mbolea ya wanyama kabla sijapanda. Cha pili mimi napalilia mapema natoa zile vitu zinaeza haribu mimea yangu. Cha tatu mimi napiga dawa mimea yangu isaharibiwe na wadudu ili iweze kuzaa mazao makubwa na ambawo ayajaaribika.

Ningependa kuona maendeleo ya masomo. Inamaanisha ningependa kuona watu wanasoma. Sababu masomo ndiyo inaweza suluhisha matatizo ambayo tukonayo kama matatizo ya afya, matatizo ya barabara, matatizo ya njaa. Kwa hivyo watu wakisoma watapata ujuzi, wa kukabiliana na shida ambazo jamii inaona.

Kwa kawaida, mimi natumia muda wangu mbure kwa kuingia katika mitandao ya jamii ambao na ingia po ni jue chikini ya kinafanyika na pia nijifunze njia mpya za kutafuta pesa za mitandao kama vile kufunza AI kufanya kufanyia watu kazi zingine za mitandaoni na pia kuongea na marafiki zangu. Kwa hivo mimi natumia muda wangu wa ziada kuingia mitandaoni.

Mimi ni mtu ambaye hapendi kupiga picha kwa hivyo mimi sipigangi picha mara mingi naweza piga picha kama kuna sherehe kama sherehe za harusi sherehe za mahafala ama kuna sherehe. Kwa hivyo mimi ni nadra sana kupiga picha.

Nyama ni ninayopenda sana ni nyama ya kuku. Nyama ya kuku ni nyama ikona manufaa mwilini. Sababu ya kwanza nyama ya kuku haina mafuta mengi ukilinganisha na ng'ombe ya mbuzi ama ya ng'ombe. Cha pili nyama ya kuku ni tamu sana. Ndiyo maana kuku zauzwa bei ghali ukilikanisha na mbuzi ama ngombe.

Wakati wa wasiwasi, mimi uomba mungu anipatie uwezo niepuke na zile shida napitia. Cha pili, wakati wa wasiwasi, mimi napenda kutulia ninaangalia kenye ambacho nitafanya. Kwa hivyo wakati wa wasiwasi, mimi sikuwagi na pupa. Mimi hutulia na nafanya chenye ambacho kinapaswa kufanyika.

Wakati wa baridi kali, mimi huvaaa nguo nzito ambazo hunikinga na baridi kali. Cha pili, mimi kunywa vinywaji ambazo zinanipatia, joto mwilini kama vile chai, kahawa na maturungi. Cha mwisho, wakati wa baridi mimi hupenda kukaa kwa nyumba, sipendagi kutembea nje ili nisipigwe na baridi.

Kile kitu kinanipa motisha kazini sana, ni kulipwa malipo mazuri. Kwa mfano, wakati nilipandishwa cheo na mshahara yangu, ikaongezwa nilipata motisha kubwa sana ya kufanya kazi. Kwa hivyo mshahara mzuri, inanipa motisha sana kazini.

Ile timu ya mpira naipenda zaidi ni timu ya Manchester United ambao inacheza ligi njini uingereza. Timu hiyo nilimeanza kuifuhata kuanzia mwaka elfu mbili na tatu. Imekua ikishinda vikombe vingi kwa saa hizi dhidi ya mchezaaji ambaye ninapenda sana ni nahodha wake ambaya anaitwa Bruno fernandez.

Nahifadhi data yangu kwa kompiyuta yangu. Kwa mfano ni metengeneza faili za sirisiri ambazo ni meeka data yangu. Nimefanya hivyo ili kuimarisha usalama wa data yangu ikue si kila mtu yoyote anaweza kuja na aone data ambayo nimeandika.

Timu ya mpira wa kimarekani ambao naipenda ni ya California. Timu hiyo imekuwa ikicheza mpira wa kupendeza kwa miaka mingi. Imekuwa bingwa wa vikombe kadhaa nchini marekani nilianza kuifuata kuanzia mwaka wa elfu mbili na kumi nilipojiunga na chuo kikuu.

Wakati wa mvua, mimi hukuwa na shughuli mingi, kwa mfano nikiamka mapema navalia kabuti ambayo itanikinga na mvua. Pia mimi nabeba mwavuli ambao utanikinga na mvua. Mimi napenda siku za mvua sababu mvua inatuletea mvua ambao mvua yenyewe inatusaidia tukuze, chakula na tupande matunda.

Mimi napenda mbwa kuliko paka ni kwa sababu mi naona paka kuwa mchafu. Kwa sababu paka anatia choo chake kwa nyumba na inafanya nyumba inuke vibaya. Cha pili mbwa ni mnyama ambaye analeta usalama nyumbani. Kwa mfano nyumba usiku akiona wezi ama watu wabaya atabweka. Lakini paka yeye hawezi kubweka yeye ni kazi yake ni kukaa nyumbani.

Majira ambayo napenda zaidi ni majira ya masika. Hii ni wakati kunakuwa na mvua. Katika hizi nyakati, mimi napenda kupanda miti ambayo ninailea. Pia mimi hupanda vyakula kama vile, mahindi, maharagwe na nyinginezo. Hali ya hewa wakati wa masika huwa nzuri sana. Kwa kuwa na hewa ambao ni nzuri na unapata hakuna uchafu sababu mvua inatoa uchafu wote inapeleka mbali.

Ndio, kuna nyakati mimi hutumia video kwa mawasiliano. Kwa mfano, wakati nataka kuwasiliana na mtu nimweleze chenye ambacho napaswa kufanya. Mimi hutumia video kuwasiliana na yeye namweleze afanye hivi na hivi na hivi ili aelewe zaidi. Kwa hivyo nimekuwa nikitumia video kwa mfano kupitia mtaandao wa WhatsApp, ama Facebook, ama YouTube kuelezea watu chenye ambacho napaswa kufanya.

Ninapotaka kustarehe mimi hutumia mimi huenda kwa klabu, naagiza soda ama maji, na naagiza chakula, chanyama naketi hapo, nikikula, na nikunywe minyanje zangu. Nikimaliza, mimi naenda nyumbani, na natulia nyumbani.

Ili kulida mazingira, mimi upanda miti. Mimi ni mpanzi wa miti. Nilianza kupanda miti nikiwa kijana mdogo. mpaka saizi mimi kila wakati wa mvua, mimi napanda miti. Na kupanda miti lazima uitunze. Hiyo miti ninainyuzia maji, ninakinga isiliwe na wanyama kama vile mbuzi ngombe.

Zile mboga napenda kula sana ni mboga, la skuma na nyanya. Ni kwa sababu hizi mboga mbili ziko na manufaa sana kwa mwili. Kwa mfano, skuma huwanga na vitamini mingi ambazo za saidia mtu kujikinga na magonjwa. Nao nyanya, huwa ni tamu na pia iko na vitamini ambazo zinafanya mtu akuwe na uwezo mkubwa wa kuona.

Mimi sipendi chakula kilicho mafuta, kwa hivyo mimi napenda chakula kisicho mafuta. Ni kwa sababu kulingana na maoni ya madaktari kadha mafuta ikona madhara mingi mwilini, kwa mfano inaleta ugonjwa wa msukumo wa moyo. Inaleta ugonjwa wa kuongezeka kwa uzito. Na pia mangojwa kama kisukari, kwa hivyo mimi sipendi vyakula zenye mafuta kama vile kuku za kweka kwa mafuta, viazi karai na vinginezo.

Kwa kawaida mimi napenda kula nyumbani kuliko kula nje. Kwa sababu chakula cha nyumbani huwa kimepikwa vizuri kimewekwa mafuta vizuri na chumvi ambayo inatosha. Watu ambao wanajuq mambo ya kina vyakula tunashauri watu wakule nyumbani. Sababu vyakula vya nje vimewekwa vitu vingi. Kama vile mafuta chumvi ambazo zinaweza athiri afya ya binadamu.

Mimi napenda kunywa chai kuliko kahawa. Napenda kunywa chai nyakati za asubuhi ama nyakati za usiku nikilala. Chai yangu sipendi ikiwekwa sukari mingi, nataka ikuwe na maziwa mingi na sukari kidogo. Kwa kawaida mimi hukunywa chai nikiwa nyumbani, ndio napenda kunywa chai ni kwa nyumbani kuliko kwa hoteli.

Naandaa riporti za kazi kuligana na masharti ambayo nimepatiwa na mkubwa wangu. Kwa mfano mkubwa wangu, akinambia nitumie hii aina ya programu ndio natumia. Akiniambia nitumie programu ingine, ndio natumia. Na mimi hutaka kuandaa riporti ambazo ni fupi, ambazo watu ukiwasomea, wanazielewa haraka haraka. Kwa sababu nimejua, ukiandaa riporti ambazo ni refu sana, utapata batu wengi hawasikilizi.

Naisi tadmini za kazi ni nzuri. Ni kwa sababu tadmini za kazi zinafanya mtu aelewe na aone pale amefika. Kwa hivyo tadmini za kazi ni nzuri sababu zinafanya mtu ajue kama yeye anafanya kazi nzuri ama baya ama akowastani. Kwa hivyo mimi ningependa tadmini za kazi ziendele.

Yale mafunzo ningependa sana kupata kazini ni ya kuwakilisha ujumbe. Mimi ni mtu napenda kuandika kuliko kuongea. Kwa hivyo mimi ningetaka kukuza kipawa changu cha kuongea nikuwe naweza wakilisha ujumbe ama ripoti kwa wakubwa wangu na wenzetu ambao tunafanya nao kazi.

Rangi nayopenda sana ni nyeupe. Rangi nyeupe ninaipenda sana kwa sababu nilikuwa tunavaa shati nyeupe tukiwa shule ya upili. Kwa hivyo kutoka huo wakati nilikuwa nikipenda shati nyeupe na huvaa kwa kila wiki lazima nivae shati ambao ikona rangi nyeupe.

Kwa kawaida, mimi ni mtu wa kuamka mapema. Ni kwa sababu, nikiamka mapema napangia siku yangu na zile kazi nitafanya. Kwa mfano, nikiamka mapema nafika kazini mapema, naanza kazi zangu. Kwa hivyo ikifika saa kumi na moja jioni, huwa nimeshamaliza kazi zangu, naenda nyumbani. Kwa hivyo kuamka mapema, kuna uzuri kwa sababu mtu anapangia kazi zake na zinaisha haraka.

Mimi hushereheke mafanikio ya timu yangu kwa kurukaruka, kucheza, kupiga mayowe na kwa kunywa kinywaji changu kama chai au maji. Pia timu yangu ikishereheke naezaenda niwanunulie, zawadi na ni wapatie.

Ningependa kusafiri na ramani kuliko GPS. Ni kwa sababu ramani inakupeleka pahali na unapotaka. Lakini nimeona mara nyingi GPS imepotosha watu. Kwa mfano naeza kupeleka pahali nikuambie enda hapo, pitia hapo. Na pahali nakuambia upitie, kuna kuta, kuna shamba, uwezi pitie. Kwa hivyo nimona GPS ikipotosha watu. Ndiyo maana napenda kusafiri nikitumia ramani.

Ile manthari, zuri nimeshayaona ni mathari ya pwani. Mwana pwani kuna manthari zuri, kuna miti, mzuri ya minazi, kuna joto, na baadaye kuna bahari ambao watu wanaenda kuogelea. Na pia baharini huku pwani unapata watu wanajua kupika vyakula vitamu, viazi vitamu, kwa hivo mimi napenda sana madhari ya pwani.

Kwa mara mingi mimi husikiza muziki wa bongo ambao unatoka ambao asili yake nchi jirani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Muziki wa bongo naupenda sababu uko na ujumbe mzuri wa mapenzi ala zake huwa zimepangwa vizuri. Baadhi ya wanamuziki maarufu wa bongo ni kama vile Diamond, Mbosso na Mr. Nice.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuheshimu mawaidha ya kila mtu. Kwa mfano, kila mtu anapasa kuongea atoe mawaidha yake na nina muheshimu. Kwa hivyo, tukifanya kazi kwa kuheshimiana hiyo kazi inakuwa mzuri na inazaa matunda mazuri.

Ndio, mimi napenda kujaribu vyakula vipya. Kwa mfano nikienda safari za utalii kama nikienda nchi ya Tanzania ama Uganda, mimi hupenda kujaribu vyakula vyao na nilinganishe na vyakula ambazo tunazikula hapa chini Kenya.

Ndio, kuna nyakati ambazo mimi hupenda kuvaa kofia. Kwa sababu, zile nyakati kuna jua kali, mimi huvaa kofia nizuie na jua. Cha pili kofia inapendeza. Kama valia kofia, mtu kaa kama anapendeza. Kwa hivyo mi niko na kofia mingi, ambazo vaa mara kwa mara na kulingana na hali ya hewa.

Kazi ya udaktari ndio ninaithamini sana. Naithamini kazi ya udaktari kwa sababu udaktari hufanya kazi kubwa sana ya kuokoa maisha ya binadamu. Kusipokuwa na madaktari, watu wangekuwa wanakufa haraka. Pia watu wangekuwa wanasumbuliwa na mangonjwa sungu kama vile ajali, vidonda na magonjwa mengineyo.

Wakati nina kumbuka zaidi wa mpira wa baseball ni wakati timu maarufu ya Los Angeles Dodgers ilishinda ligi msimu uliopita. Los Angeles ilishinda kakika dakika la tano. Kitu ambacho kilitokea cha ajabu ni venye goli la mshu lilifungwa wakati kila mtu alikua amekata tamaa akifikiria hawataweza kushinda. But dakika ya mwisho walifunga bao na wakashinda.

Ninafanya marafiki wapya kwa wakati nakutana na wao. Tunapatiana namba za simu. Tunaongelea mambo ambao yanatuhusu. Na tunakaa pamoja na wao. Pia mimi ninawaheshimu na wao waniheshimu. Na kama tuna jambo ambalo tunafanya pamoja urafiki wetu unaendelea na kudumu. Kwa hivyo kufanya marafiki wapya nikitu cha maana sana. Sababu ni mgumu sana kwa mtu kuishi hii dunia bila kuwa na marafiki.

Mimi napenda kula ugali kuliko wali. Ni sababu mtu akikula ugali anashiba sana. Lakini mtu akikula wali anahisi njaa. Kwa hivyo mimi napenda kula ugali hasa wakati wa jioni. Ama zile wakati naenda kufanya kazi ngumu. Kama kupalilia shamba ama kukata miti ama kuchimba shambani.

Ndio, mimi napenda kunywa maziwa. Maziwa ni aina ya vinywaji ambazo ziko na manufaa. Mbali, kwa mfano, maziwa inasemekana iko na calcium mingi sana. Kwa mimi kunywa maziwa, ikuwa ivyo ama ikuwe ime wekwa kwa chai. Pia mimi hukula maziwa lala na ukula na ugali. Mimi napenda maziwa, hata nikimaliza kula chakula, hata kama ni nyama, nateremsha na maziwa.

Mimi hupendelea mazingira ambayo yametulia na hayana kelele nikiwa kwenye mazingira ambayo yametulia hayana kelele mimi huhisi nikiwa salama, napanga vitu zangu, nafikiria vizuri kuhusu maisha yangu. Na ninaongea na marafiki wangu nikiwapigia simu nikiwa niko pahali pametulia tunaongea na wao juu ya maisha ya halafu.

Kile kifaa cha teknolojia, siwezi ishi pasipo ni kompyuta. Mimi hutumia kompyuta yangu kufanyia kazi, kuongea na wateja wangu na pia kufanya utafiti. Kwa hivyo mimi kompyuta ni kile kifaa kinanilisha na siwezi kaa kisipo.

Jambo lile muhimu kwangu la dini ni kufuata sheria. Kwa mfano dini ya kikristo iko na sheria kumi ambazo mtu anapaswa kuzifuata ili mwishowe aone ufalme wa mungu. Kwa hivyo mimi ninatia jitihada kufuata hizo kanuni kumi mungu alitupatia.

Mimi ni mtu wa kuwai, sipendi kuchelewa. Napenda kufanya kazi zangu, mapema, nimalize, ili niende kufanya shughuli zingine. Naona mtu kuchelewa kama ni aibu. Kwa mfano, mtu akinja kanisani kama amechelewa, na kasisi ameanzisha, maombi, iyo naona kama ni aibu. Pia kufika kazi ni kama ni mechelewa, pia mimi huona iyo kama ni aibu.

Zile filamu nazipenda zaidi ni filamu za vichekesho. Filamu za vichekesho nazipenda kwa sababu ata kama zinafunza, pia zinakuchekesha, zinapunguza mtu mawazo na mtu anajisikia vizuri na mtu anaeza ziangalia mingi mingi kwa sababu zinafuraisha.

Ili kuwatia wezangu moyo, mimi nawaambia wajikakamue na wasikufe moyo mimi si mtu. Mimi siyo mtu wa kukosa kuchi watu moyo kwa mfano kuwaambia hawawezi. Mimi uambia watu wanaweza na wanaweza na wafanye jambo wamalize wasiangalie nyuma.

Mara mingi asubuhi, mimi hukunywa chai na mkate au pekee yangu. Mimi sipendangi kula chakula asubuhi. Nikikunywa chai tu natosheka nikingojea nikule chakula cha mchana. Pia kuna nyakati zingine naeza kunywa uji kama iko nikingojea chakula ya mchana asubui.

Mwalimu ambaye nakumbuka zaidi kutoka shule niliyosomea ni Mr. Kearo ambaye alikuwa anifunza hesabati. Nilikuwa nimelemewa sana hesabati nikiwa shule ya upili. Nilikuwa napata alama ya D. Wakati niliporudia nilikutana na mwalimu Kearo alinipatia motisha akanifunza mpaka nikapata hesabu alama ya B.

Ninapoamka kila asubuhi, mimi hupiga sala nashukuru mungu kwa kuniamsha asubuhi. Kisha navalia nguo, naenda natayarisha mtoto wangu aende shule, na la mwisho ninasindikiza mtoto wangu anaenda shule na mimi nabaki nyumbani nikijitayarisha kufanya kazi zangu za baadaye.

Kwa kawaida mimi ni mwafrika, waafrika tunaishi kama jamii. Kwa hivyo nafahamu majirani zangu. Sababu ndiyo tunaendanga nao kazini, tunaenda nao kanisani watoto wetu wanasomea shule shule moja. Kwa hivyo mimi na fahamu majirani, tunashiriki sherehe na wao pia tunaenda chama na wawo. Nawa fahamu majina zao hata pia wazazi wao na marafiki wengine wao.

Mimi napenda kutazama michezo. Kwa sababu, mimi sina kipawa kikubwa cha kuchezo. Kwa hivyo, mimi napenda kutazama mchezo kwa katuu. La pili, rika langu limeenda. Mtu akifikisha karibu miaka arubaini unapata yeye, hawezi kucheza. Ni kama ameenda kustaafu. Kazi yake mingi, ni kutanzama kuliko kucheza.

Sahizi wakati teknolojia imekua nyingi. Unapata vitabu kuna Google ya kuli search. Kuna AI kama vile GPT na nyinginezo. Unapata sahizi ninadra kwangu mimikwenda maktabani. Kwa sababu nikitaka kitabu na angalia kwa internet. Ama nanunua kwa internet na nakisoma kupitia mtandao. Kwa hivyo ni miaka mingi bila kwenda mtandao. Kwenda maktaba sababu vitabu zangu ni nazipata kupitia mtandao.

Ningependa kujaribu mchezo wa mchezo wa kuriketi. Kuriketi naona ni mchezo mgumu sababu unachezwa na watu kama wamevalia magwanda ya kujikinga. Kwa hivyo ni vyenye sijui vyenye mchezo wenyewe huchezwa but nikiona mtu ambaye ananifunza nitacheza mchezo wa kuriketi.

Babangu ni yeye aliyenifunza jambo muhimu. Kwa mfano, babangu alinifunza nikue mwaminifu na nisikue na tamaa na vitu za watu. Ata kama naekeza peza za chama, nisikuwe nakula, nikuwe mwaminifu na nitosheke na zile pesa ambazo napata.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua ni nzuri sana. Kwa mfano, mvua inafanya, tupate maji ya kunywa, maji ya kufua nguo. Na pia mvua, inatupatia ruhusa ya kupanda, mimea kule kama vile mahindi, maharagwe, pojo. Pia wakati wa mvua, tunapanda miti ya kuletea kivuli. Kwa hivyo, mimi napenda mvua sana na ningetaka mvua ikue inanyesha kila siku.

Mimi napenda kununua chakula zaidi. Kwa sababu chakula ni kile kitu watu wewezi kabila, bila. Kwa hivyo mimi nyakati mingi ni kenda sokoni ama mjini. Mimi hununua vyakula kwa mfano unga mboga na vyakula vinginevyo.

Kazi yangu huwa ni kazi ya mtandao ambao nafanya. Hii ni kazi ambao pia ikona changamoto zake. Juu ninapata kuna nyakati kazi ni mingi na kuna nyakati kazi haziko. Ni kazi nimefanya kwa muda mrefu kama miaka kumi. Na ningependa kuendelea na kufanya hiyo kazi.

Ningependa kupanda cheo katika kazi yangu. Kwa mfano, ningetaka kupanda cheo ni kue mkubwa wa hiyo shirika ambalo ninafanya. Pia ningetaka pia nikue na mshara mzuri kwa sababu nimekua mkubwa. Kwa hivo, mimi kupanda cheo na mshara ndiyo lengo zangu kazini.

Mimi hupenda kutumia muda na familia yangu kwa kupiga stori juu ya mambo ya kale kwa mfano tunakaa na wazazi wangu ama bibi yangu. Tunuongea stori yetu za kitambo vyenye tulikutana, vitu zilifanyika, ni nini kilitokea. Kwaivo mimi hupenda kutumia muda wangu, wa ziara na familia yangu, tukipiga story.